Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.

Ninamiadi ya daktari kesho. Saatisa asubui, lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wikimbili. Natumaini daktari atanisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kuenda na mtu mwingine na dhani nitaweza kuenda peke yangu. Hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu. Nina hitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekuwa natatizo hilo kwa mda. Labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtaalamu. Afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda kuagiza vitu usivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.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

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua mda mrefu. Nadhani nitafanya kitu raisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Nina njaa sana. Jee, nipike nini leo? Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ninahitaji kwanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.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

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi wa kwanza ningependa kujifunza ni teknolojia ya kidigitali, hasa matumizi ya programu na zana za mtandaoni. Dunia inaenda kasi. Ukibaki nyuma, unajikuta unauliza maswali ambayo Google ilijibu miaka kumi iliopita. Ningependa pia kujifunza ujuzi wa biyashara na ujasiri ya mali. Sio kila mtu anataka kwajiriwa milele. Mimi pia natamani kujua jinsi ya kuanzisha na kuendesha biyashara, kupanga bajeti na kuahudumia wateja vizuri. Biyashara bila ujuzi ni kama kupika bila chumvi. Inawezekana lakini lada hapana. Zaidi ya hayo ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano, kujieleza kwa ufasaha, kusikiliza wengine na kushugulikia migogoro kwa hekima ni mambo muhimu sana. Maranyingi matatizo mengi hayatokani na chuki bali kutokuelewana.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Kwa kweli siwezi kusema kuwa nimewahi kuwa na rafiki mmoja wa karibu zaidi kuliko wote. Badala yake nimekuwa na marafiki wazuri kwa nyakati tofauti za maisha yangu. Kila rafiki alikuja kwa musimu wake na akaacha alama yake. Nilipokuwa mtoto nilikuwa na marafiki kadhaa wa karibu sana. Wawili ninao wakumbuka vizuri ni Nirma na Pritala. Walikuwa wanafunzi wenzangu katika shule ya msingi na hata tulikuwa tukikaa karibu darasani. Tulisoma pamoja, tulicheza pamoja na tulishirikiana mambo mengi ya utotoni. Baada ya kumaliza shule ya msingi, mawasiliano yalikatika. Kama ilivyo kwa urafiki mwingi wa utotoni. Nilipokua nilipata marafiki wapya wazuri. Rafiki mmoja wa muhimu sana ni Joy. Tulikutana katika nchi ya kigeni huko Asia ya kusini mashariki. Ambako wote tulikuwa tunafanya kazi. Ingawa hatujaonana kwa takriban miaka saba tangu nihamie nchi nyingine, bado tunawasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Urafiki wetu umeendelea hata bila kukutana ana kwa ana. Kwa hiyo, maisha yamenifundisha kuwa urafiki haupimwi kwa muda mrefu pekee, bali kwa maana na mchango wake. Kila rafiki aliyepita katika maisha yangu alikuwa muhimu kwa wakati wake.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi? Kwangu siwezi kusema napenda kwenda sinema. Kila mtu ana njia yake ya burudani na yangu sio kuangalia filamu kwenye ukumbi wa sinema. Kwanza sinema huwa na watu wengi na kelele nyingi. Jambo linalo nifanya nisiwe na utulivu. Pia tiketi na vinywaji ni gharama zaidi. Kuliko ni takavyo kuwa tayari kulipa mara kwa mara. Filamu nyingi pia huwa ndefu na mara nyingine napendelea kutumia muda wangu kwa njia nyingine yenye manufaa zaidi. Badala ya kuenda cinema napenda kutazama filamu au vipindi nyumbani. Hapa ninaweza kudhibiti muda, kinywaji na hata kula vizuri. Pia mara nyingi nashiriki na familia au marafiki, jambo linaloongeza furaha. Wakati mwingine napenda kusoma vitabu au kusikiliza mziki, ndizo njia zangu za burudani.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Kwa upande wangu, napenda rangi tulivu. Rangi kama blu ya bahari au kijani laini, hunifanya nijisikie mtulivu na nipo nyumbani kabisa. Baada ya sikundefu, chumba kina paswa kunikaribisha, sikunichosha. Nimegundua kuwa rangi ya ukuta ina atiri sana hisia. Rangi kali sana zineza kukufanya uchoke haraka. Lakini rangi nyepesi huleta muanga na hewa safi chumbani. Ni kama chumba kinapumua pamoja nawe. Wakati fulani nilijaribu rangi ya krimu. Ilikuwa rahisi kupamba na mapazia au samani za rangi tofauti. Hilo lilinifundisha kuwa silazima rangi iwe ya garama kubwa. Ilichumba kionekane kizuri.